Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya mbuzi kuliko aina nyingine za nyama kwa sababu ina ladha ya kipekee na ya kuvutia sana inapopikwa vizuri hasa ikichomwa au kupikwa kwa mtindo wa kitamaduni harufu yake huwa ni mzuri na tamu na hunifanya nifurahie chakula zaidi nyama ya mbuzi pia huwa laini yenye virutubisho muhimu kwa mwili kama protini na madini Zaidi ya hapo hunikumbusha sana nyakati za furaha kama sherehe za kifamilia, harusi au mikusanyiko na marafiki ambapo watu hukaa pamoja wakifurahia chakula na mazungumzo. Kwa ujumla nyama ya mbuzi inanipa furaha ya ladha na kumbukumbu nzuri ndio maana ninaipenda zaidi.

Ndio ninapenda sana kula popcorn hasa nikiwa natazama filamu au napumzika. Popcorn hunifurahisha kwa sababu ni nyepesi tamu au chumvi kulingana na jinsi ilivyotengenezwa na hunifanya nijisikie huru na kufurahia wakati ninapenda popcorn sana.

Ninashugulikia mabadiliko kazini kwa kuwa na mtazamo chanya na kuwa tayari kujifunza mambo mapya Kwanza hujitahidi kuelewa sababu ya mabadiliko hayo na jinsi ninavyoathiri kazi yangu Pia huwa nawasiliana vizuri na wasimamizi au wenzangu ili kupata mwongozo na msaada pale inapohitajika Ninajipanga upya kubadilika kulingana na hali mpya na kuchukua mabadiliko kama fursa ya kukuza ujuzi wangu na kuboresha utendaji kazini.

Uzoefu ambayo nilioupata ni pale ninapokubaliana na hali ambayo sikuitegemea kabisa lakini inanifundisha mengi. Ilikuwa ni wakati nilipopata ujukumu jipya kazini bila maandalizi ya kutosha. Mwanzoni nilihisi hofu na mashaka lakini kwa kujituma kuuliza maswali na kujifunza haraka niliweza kuitekeleza vizuri. Kilichonishangaza zaidi ni jinsi nilivyogundua uwezo wangu wa kujifunza haraka na kuhimili shinikizo. Uzoefu huo uliniongezea kujiamini na kunifundisha kuwa changamoto mara nyingi huja na fursa za kukua.

Ndiyo nimejifunza kupiga gitaa Ingawa ilikuwa kwa kiwango cha msingi Nilianza kwa kujifunza chords rahisi na kupiga nyimbo chache za kawaida Ilikuwa changamoto mwanzoni hasa kupanga vidole na kufuata mipigo sahihi lakini kadri nilivyoendelea kufanya mazoezi ndivyo ilivokuwa rahisi na kufurahisha kujifunza gitaa kulinisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa burudani nzuri wakati wa pumziko. Ninapenda kupiga gitaa na marafiki na familia yangu.

Ndiyo ninapena kuvaa vipuli sana kwa sababu hunipa hisia ya nadhifu na mtindo wa kipekee vipuli situ husaidia kulinda ngozi na kuifanya ionekane safi bali pia ni sehemu ya pambo ya kila siku ambayo yanaongeza urembo na muonekano wangu Ninapovaa vipuli vinavyo zinifanya na rangi zinazoonekana na mavazi yangu hunipa kujiamini zaidi na kufanya nijisikie vizuri mbele ya watu zaidi ya hayo vipuli vinafaa vinafaa kati hali tufauti kama ni nyumbani, kazini au hata sherehe na hufanya, nijisikia huru na kuwa na mtindo wa kipekee Kila wakati, mtindo wa kipekee kila wakati Kwa hivyo, kuvaa vipuli ni sehemu ya urutibu wangu wa kila siku na hunisaidia kuhifathi ngozi yangu vizuri sana.

Mchezo ambao ningeipenda kujaribu ni skydiving kwa sababu kwa sababu kubwa ni sababu nikitu chapekee na cha kusisimua sana ambacho kukupa hisia ya udhuru na msisimuko usioweza kueleza Ningeweza kuona manthari ya ajabu kutoka juu na anga juu ya anga na kujihisi kama ninaishi ile sekunde kikamilifu zaidi ya hayo skydiving ni changamoto ya kujaribu kushinda hofu ya urefu na kujifunza kutegemea ujasiri na muongozo wa walimu Ingawa ni hatari kidogo napenda kupata uzoefu huo wakipekee ambao hauna kifananisho na unakua kumbu kumbu ya maisha isio sahaulika.

Kazi ambayo ninayoichukia nyumbani ni kazi ya kufua nguo ni moja ya ile ninayoidharau sana Hasa pale nguo zikiwa nyingi au zikiwa na madoa magumu inahitaji muda umakini na mara nyingine nguvu kidogo ili kuhakikisha nguo zinakuwa safi kabisa Hata hivo kufua ni muhimu sana ili nguo ziwe safi na zinazofaa kuva kuvaliwa hivyo Hivyo ni kazi ambayo lazima nifanye mara kwa mara ingawa sio kazi niliopendelea kunifundisha mpango na nidhamu ya kutumia muda vizuri kazini au nyumbani.

Ndiyo ninapinga kura kila wakati Ninapokuwa na nafasi ya nafursa ya kufanya hivyo kupinga kura ni njia muhimu ya kushiriki katika maamuzi ya kijamii na kisiasa na na kuitoa sauti yangu kuhusu mambo ya nayohusu kijamii na taifa na taifa langu ingawa si kila wakati matokeo ni yale ni navyo tarajia baada napenda bado napenda kushiriki kwa sababu nijukumu la kila raia na njia ya kuonyesha uwajibikaji na kupiga kura kinahunifanya nijisikia sehemu ya mchakato na hufanya mabadiliko chanya.

Ndiyo ni natazama video mtandaoni mara kwa mara, napenda kuangalia video za burudani, elimu, kujifunza mambo mapya, video pia hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu, kunifurahisha na kunipanua mafikira yangu kuhusu dunia Zaidi ya hayo, baadhi ya video hunipa msukumo na mawazo mapya, ninayoweza kutumia katika maisha yangu ya kila siku Ninapenda kuona video sana.

Mara nyingi ninapanga kazi yangu, napanga wiki yangu ya kazi kwa utaratibu ili kuhakikisha ninatumia muda wangu vizuri na kufanikisha kila jukumu. Kwanza huanza na kuodheresha kazi zote muhimu za wiki hiyo, kisha kuzipanga kulingana na umuhimu na tarehe ya mwisho ya kuzifanya. Ninatumia kalenda au programu za kupanga kazi ili kuona muda wangu wa wazi na kuepuka kupoteza muda. Kwa kila siku, huwa najenga ratiba yenye muda malumu wa kazi, mapumziko na muda wa dharura. Pia huwa ninaangalia ni wapi naweza kupeana baadhi ya majukumu au kushirikiana na wenzangu ili kazi ziwe rahisi na zaharaka Mwishoe na pima maendeleo mwishoni kwa wiki ili kuona ni kazi gani zimekamilika vizuri na niza kuboresha wiki.

Mimi hupendelea kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu umakini na hali nzuri ya moyo. Asubuhi kuna utulivu zaidi hewa nisafi na mwili bado haujachoka na shughuli za siku. Mazoezi ya asubuhi pia hunifanya nijisikie mwenye nidhamu na kunipa motisha ya kufanya kazi zangu vizuri mchana kutwa. Hata hivyo, kuna siku ambazo shughuli zinakua nyingi au zinaamka naamka nikiwa nimechoka. Basi nafanya mazoezi jioni. Mazoezi ya jioni hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo uliokusanyika siku nzima na kunifanya nijisikie mwepesi kabla ya kulala. Kwa jumla yote mawili ni mazuri, muhimu ni kufanya mazoezi mara kwa mara bila kujali muda.

Ninapofurahia kuwa nyumbani mara nyingi napenda kupumzika na kufanya mambo madogo yanayoniletea furaha naweza kusikiliza mziki laini kutazama filamu au vipindi ninavyopenda au kusoma kidogo pia napenda kuanda chakula rahisi kunywa chai au kahawa na kuzungumza na familia au marafiki Wakati mwingine napenda kukaa kimia tuu nikitafakari au kupanga mambo yangu ya siku zijazo.

Ninafuatilia timu ya Manchester United kwa sababu ina historia kubwa sana katika soka na imekua ikinipea furaha kwa mashabiki wake. Kwa miaka mingi napenda jinsi timu hii imepitia vipindi vya ushindi na changamoto lakini bado inaendelea kupambana na kujenga upya. Wachezaji wake wamekua wakionyesha, vipaji, juhudi na moyo wa kujituma kila wanapokuwa uwanjani. Pia napenda mshikamano wa mashabiki wake duniani kote. Jambo linalolifanya timu hii iwe zaidi ya soka na bali, familia kubwa. Kila mechi yao hunipa msisimuko, matumaini na burudani. Hasa wanapopambana hadi dakika ya mwisho. Ninapenda sana Manchester United. Kabisa, kabisa.

Ningependa sana kutembelea Paris Ufaransa kwa sababu ni mji wenye historia utamaduni na mandhari ya kuvutia sana. Ningefurahia sana kuona mnara wa Eiffel kutembelea kando ya mto zen na kutembelea makumbusho kama Loiver. Pia ningependa kuonja vyakula vyao maarufu, kujionea mitaa ya kale na kufurahia sana na mtindo ya maisha ya mji huo. Paris ina mvuto wa kipekee, inachochanganya mapenzi sana, sanaa na utulivu jambo linalolifanya iwe, miongoni, mwa mji, ninayopenda kutembelea siku moja.

Ninapotia moyo wenzangu huanza kwa kuwasikiliza kwa makini ili waone nina ninajali wanachokipitia na wapa maneno ya kutia moyo na matumaini hasa wanapokata tamaa au wanapokosea pia natambua na kusifu juhudi zao hata kwa mambo madogo kwa sababu hilo wakufanya wajisikia kudhaminiwa niko tayari kusaidia pale ninapoweza na kuonyesha mfano mzuri wa kufanya kazi kwa bidii na kwa moyo chanya zaidi ya yote huwa hakikisha kuwa hawako peke yao na kuwaambia tuko pamoja tunaweza kushinda changamoto zozote.

Ninatumia njia ya usafiri kila siku, natumia gari yangu kama njia yangu ya kusafiri, inaloni rahisishia kufika kazini na kwenye shughuli zangu kwa wakati, linanipa uhuru wakupanga safari zangu, pia kunifanya nijisikie uhuru na salama zaidi ninaposl safiri, ninapenda gari yangu sana, niko na Mercedes Benz.

Keki ninayo ipenda zaidi ni keki ya chokleti Kwa sababu ni tamu sana laini na inaladha ya kipekee ya chokleti inafanya kila kipande kuwa kitamu mara nyingine napenda pia keki ya vanilla yenye cream au matunda Kwani ni nyepesi fresh na inafaa kwa wakati wa kiamshakinywa au chai kila keki inanamna yake ya kufurahisha lakini chokleti daima ya kwanza kwangu.

Njiyo, ninapenda sana kukimbia. Kukimbia, kunanifanya, nijisikie hai na mwenye nguvu. Kwani, kuna nisaidia moyo na misuli yangu kufanya kazi vizuri. Pia, kunanisaidia kupunguza mawazo na stress za kila siku. Kwa sababu, wakati nakimbia, nafikiri kwa utulivu, nafikiria kwa kitulivu na kujisikia huru. Zaidi ya hayo. Ni njia nzuri ya kuwa karibu na asili hasaa nikikimbia asubuhi au jioni wakati hewa ni safi na mwanga wa jua ulio laini. Kwa hivyo kwa ukweli kukimbia ni burudani na mazoezi yenye faida kubwa kwa mwili na akili.

Ndiyo ni mewainunuwa tikiti za Tukio katha kwa mfano mara nyingi huwa ninapata tikiti za tamasha za mziki michezo au maonyesho ya sana Kurunuwa tikiti kuna nipa. Uhakika wa hudhuria Tukio hilo na pia kuja kwa furaha na kujiandaa kabla ya siku hiyo. Pia ni uzoefu mzuri wa kushirikiana na marafiki au familia kwa ni tunafraia Tukio pamoja, ninapenda sana Tukio.

Kabla ya kulala, ninachukua mda kidogo kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanza huwa nasoma kitabu au habari ndogo ili akili yangu ipumzike na kuondoa mawazo ya siku nzima. Baada yake, mara nyingine huweka mpango wa kesho kama kazi au mambo muhimu ya kufanya ili nisipoteze mda asubui. Pia hupenda kufanya mazoezi, madogo au kutafakari ili mwili na akili zishuke taratibu Mwisho huwa ninakunywa maji kidogo, huwaga mda wa kupumzika kitandani na kujiandaa kulala Hii yote hufanya nishike usingizi mzuri na kuamka tayari kwa siku mpya yenye nguvu.

Ndiyo, mimi hutumia mitandao ya kijamii, napenda kutumia mitandao ya kijamii kwa sababu hunisaidia kushirikiana na marafiki na familia, kuona habari mpya na pia kufuatilia burudani kama video picha au makala zinazo zinazovutia, hata hivyo huwa naweka muda wangu wa kutumia ili kutochoka au kupoteza muda mwingi kwani ni muhimu kudumisha uwiano kati ya maisha halisi na mitandaoni mitandaoni ya kijamii pia inaweza kuwa njia nzuri ya kujifunza mambo mapya na kuungana na watu wenye maslahi yanayo fanana na yangu.

Naam, napenda hesabu sana. Ninapenda hesabu kwa kuwa hunifanya kufikiria kwa umakini na kunisaidia kutatua matatizo kwa njia ya mantiki. Hesabu pia hutumika sana katika maisha ya kila siku. Kama kupanga bajeti mda na kufanya maamuzi sahihi. Ingawa wakati mwingine zinaweza kuwa changamoto. Napenda jinsi zinavyo fanya akili iwe makini na kuongezea uwelewa wangu. Ni na penda hesabu sana.

Ndiyo, ninapenda mvua sana, ninapenda mvua kwa sababu huleta utulivu na hali ya baridi inayopendeza. Sauti ya mvua inaponyesha, hunifanya nijisikie nimepumzika na kusaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia mvua hufanya mazingiri yawe mazuri na yenye uhai mimea kukua vizuri na hewa kuwa safi ingawa wakati mwingine inaweza kuleta changamoto kwa ujumla naona kama ni baraka na chanzo cha uzuri cha asili ninapenda mvua sana.

Ndiyo, ninapenda kujaribu sana chakula chakigeni, na mara kwa mara huwa ninajaribu chakula tofauti. Ninjia nzuri ya kujifunza kuhusu tamaduni nyingine, ladha tofauti na njia za kupika zinazovutia. Kwa mfano, nimejaribu chakula kama sushi ya kijapani, pasta ya kiitaliano na tacos za ki-Mexico. Na, kila chakula kililetea uzoefu upya waladha, kuonja vyakula vipia pia, hunifanya kuwa niwe wafuraha na hupanua mtazamo wangu, juu ya wapishi utamaduni wa dunia, ninapenda sana kuonja chakula tofauti tofauti.